Unafanya nini kuweka afya nzuri? Kitu cha kwanza ninachofanya ni kuhakikisha ya kwamba. Chakula ninachokila kina vitamini nzuri, vitamini ya kutosha. Na sili chakula vinavyopikwa kwa mafuta sana. Kitu cha pili ninachofanya ni kuhakikisha niko msafi katika hali yangu yote. Nimeoga vizuri, chakula ninachokipika, nimekiosha vyema. Alafu kitu cha tatu ni kuhakikisha ya koma nimechemusha maji ambayo ni nakunywa ili nisiwe mgonjwa kwa njia yoyote.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala. Jambo la kwanza ni nacho kifanya kabla sija lala. Nikuhakikisha ya kwamba nimekula chajio yangu nimeshiba vyema. Jambo lingine la pili nikuhakikisha nimekunywa maji vyema pia. Halafu jambo la tatu mimi hupenda chai sana. Kwa hivyo lazima ninywe chai kabla sija lala halafu niweze kulala.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli. Unaweza kushiriki wakati mkuu wa besiboli ulio uona. Je, niliuona mwaka jana. Labda unaweza kueleza ni timu gani zilikuwa zikicheza, siwezi kumbuka. Je unakumbuka nini kilicho tokea cha ajabu. Watu walikuwa wengi zaidi, walifurika sana. Ungependa kueleza ni jinsi ulivyo hisi wakati huo? Nilihisi furaha. Unahisi nini unapofikiri kuhusu wakati? Huo furaha.

Unapangaje wiki yako ya kazi. Jambo la kwaza ninachokifanya ni kuhakikisha ya kwamba ninaweka chakula nitakachokula wiki mzima nyumbani kwa sababu mimi hutoka kazini nikiwa nimechoka zaidi. Halafu jambo la pili ni kuhakikisha ya kwamba nguo zenye nitavaa hiyo wiki ni safi pia. Halafu nyumba pia iwe safi kitu cha tatu sasa. Ni kuhakikisha ya kwamba nimepanga mfanyikazi wangu kazi atakayofanya mchana wakati sipo.